Je, umewahi kujuliza kwa nini mahali tunaponunua vitu huonyesha mtindo wa maisha na dhamani tunazojali? Mimi napenda kununua vitu sokoni, kwa sababu sokoni kuna bidhaa safi, hasa matunda na mboga. Na pia hutoa nafasi ya kuzungumza na wauzaji wa moja kwa moja. Sokoni na hisi mshikamano wa kijamii na urafiki, kwa sababu kila mtu anashirikiana kwa furaha. Wakati mwingine napenda kununua vitu madukani makubwa, kwa sababu kuna bidhaa nyingi tofauti na ni rahisi kupata kila kitu kwa haraka. Pia napenda kununua vitu madukani mandogo ya jirani, kwa sababu hunisaidia kuunga mkono biashara ndogo, na kujenga mshikamano wa kijamii.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini msongo wa kazi unaweza kuwa daraja la kujifunza namna ya kutulia na kujipanga upya? Wakati ninapopata msongo wa kazi, napenda kuchukua muda mfupi wa kupumua na kutulia. Mara nyingi huanza kwa kuvuta pumzi kwa utaratibu kwa sababu kupumua vizuri hunisaidia kutuliza akili na kupunguza mawazo mazito. Pia, napenda kusikiliza mziki wa taratibu au kutembea kidogo nje kwa sababu mazingira ya asri huniletea utulivu na kunifanya nihisi huru. Wakati mwingine huandika majukumu yangu kwenye karatasi ili kuyapanga vizuri kwa sababu kupanga kazi hunisaidia kupunguza msongo na kunipa mwelekeo mpya.

Je, umewahi kujiuliza kwanini kununua tiketi za tukio ni kama kufungua mlango wa kumbukumbu mpya na furaha ya pamoja? Ndiyo, nimewahi kununua tiketi za tukio na uzoefu huo ulikuwa wa kipekee. Kununua tiketi huniletea msisimko kwa sababu na jua nitashuhudia jambo la kipekee. Iwe ni tamasha la mziki, micheshi ya michezo, au maonyesho ya sanaa. Wakati ninapo shika tiketi mkononi, na hisi kama ninaahadi ya furaha na mshikamano, kwa sababu matukio haya mara nyingi huleta watu pamoja. Pia kununua tiketi mapema hunifurahisha kupanga na kuwa na nidhamu, kwa sababu ni lazima nijue tarehe na mda wa tukio. Zaidi ya yote, tiketi ni kama ufunguo wakuingia kwenye dunia burudani na ni kumbukumbu ambazo hubaki moyoni kwa mda mrefu. Kwa hivyo, kununua tiketi za tukio kwanza sio tu biashara ndogo. Bali ni daraja la furaha, mshikamano na kumbu kumbu za maisha.

Umewai kujiuliza kwanini kusafiri kwa ndege ni kama kuguza anga na kuona ndunia kwa macho mapya? Ndiyo, kusafiri kwa ndege ni uzoefu wakipekee sana. Wakati ndege inapo paa juu angani, na hisi kama ndoto inatimia kwa sababu ninaona ndunia kwa mtazamo tofauti. Kutazama mawingu na miji mindogo chini kuna niletea mshangao na furaha. Kusafiri kwa ndege pia unifundisha uvumilivu kwa sababu ni lazima kupanga tikiti, kufika uwanjani mapema na kufuata taratibu za usalama. Lakini yote hayo uleta dhamani kubwa kwa sababu safari ya ndege unipeleka mbali kwa muda mfupi na kunifungulia milango ya kukutana na watu wapya na tamanduni tovauti.

Umewai kujuliza kwa nini kujifunza mambo mapya ni kama kupanda mbegu ya maarifa inayokuwa na kuzaa matunda ya mafanikio. Mimi napenda kujifunza mambo mapya kwa njia rahisi na za kufurahisha. Mara nyingi hutumia vitabu na makala kwa sababu kusoma hunipa maarifa mapya na kunipanua fikra. Pia napenda kutazama video za mafunzo mtandaoni kwa sababu zinatoa maelezo kwa picha na sauti. Jambo linalonifanya kuelewa kwa urahisi. Wakati mwingine napenda kujifunza kupitia mazungumzo na watu wengine kwa sababu kila mtu ana uzoefu wa kipekee unaoweza kunifundisha kitu kipya.

Umewai kujuliza kwanini neno siri salama ni kama ufungua unaolinda siri na maisha yetu ya kidigitali. Mimi huweka neno siri salama kwa kuchagua maneno au mchanganyiko wa herufi na amba na alama ambazo si raisi kutabiri. Badala ya kutumia majina au tarehe za kuzaliwa, napenda kutumia sentenzi dogo yenye maana kwangu lakini ngumu kwa mtu mwingine kuelewa. Pia ubadirisha neno siri mara kwa mara ili kuhakikisha usalama zaidi. Wakati mwingine hutumia mbinu ya kuchanganya herufi kubwa na ndogo pamoja na alama maalum kwa sababu mchanganyiko huo huongeza ungumu wa kulivunja.

Umewai kujiuliza kwanini kulinda mazingira ni kama kulinda pumzi ya maisha ya vizazi vijavyo? Mimi napenda kulinda mazingira kwa kuchukua hatua ndogo lakini zenyemaana. Mara nyingi upunguza matumizi ya plastiki kutumia mifuko ya kitamba na chupa zinazotumika tena. Pia napanda miti na mimea mindogo kwa sababu miti uleta hewa safi na kupunguza joto. Napenda kutumia maji na umemo umeme kwa uangalivu kwa mfano kuzima taa na vifaa visivyo tumika kwa sababu kuokoa rasirimali na nijia ya kulinda dunia.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini kutembea msituni ni kama safari ya kugusa moyo na roho kwa pamoja? Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu ni mahali pa utulivu na hewa safi. Wakati ninatembea chini ya miti mirefu nahisi kama dunia inaniambia siri zake kupitia sauti za ndege na upepo. Kutembea msituni huniletea nafasi ya kutafakari na kuondoa mawazo mazito kwa sababu mazingira ya asili hufundisha uvumilivu na mshikamano. Pia napenda kuona mimea na viumbe wadogo kwa sababu kila kiumbe ni sehemu ya uzuri wa maisha. Zaidi ya yote, kutembea msituni hunifanya nijisikie huru na karibu na dunia nikikumbuka kwamba sisi sote ni sehemu ya asili.

Umewahi kujiuliza kwa nini kuvaa saa ni kama kubeba muda mkononi mwako? Ndiyo. Kuvaa saa ni jambo la kipekee kwa sababu sio tu kifaa cha kuonyesha muda. Bali pia ni alama ya nidhamu na mtindo wa maisha. Saa hunisaidia kupanga ratiba na kuhakikisha sifanyi mambo kwa haraka bila mpangilio. Pia napenda kuona saa kama pambo kwa sababu muundo wake unaweza kuonyesha utu na ladha ya mtu. Wakati mwingine saa huleta kumbukumbu za zawadi au matukio muhimu na hivyo kuwa na maana ya kihisia zaidi ya muda pekee. Kwa hivyo, kuvaa saa kwangu ni mchanganyiko wa nidhamu, mtindo na kumbukumbu za maisha.

Umewahi kujuliza kwa nini ubunifu ni kama mwanga unaoangaza njia mpya za kufikiria na kutenda? Ndio, nina ubunifu kwa sababu napenda kuchanganya mawazo na kuyageuza kuwa kitu kipya chenye maana. Ubunifu kwangu huonekana katika namna ninavyotafuta suruhisho kwa changamoto. Ni kitumia njia rahisi, lakini zenye ufanisi Pia napenda kuandika, kutengeneza miradi mindogo, au kujaribu mbinu mpya za kujifunza, kwa sababu kila jaribio ni nafasi ya kugundua kitu kipya ubunifu hunifanya niwe mhuru kufikiria nje ya mipaka, na kuleta furaha kwa wengine kupitia mawazo mapya. Kwa hivyo, ubunifu kwangu sio tu kipaji, mbali ni mtindo wa maisha unaojenga matumaini na mshikamano.

Asubuhi ni kama mwanzo mpya wa safari na kinywaji tunacho chagua huweka mwelekeo wa siku nzima. Mimi napenda kunywa chai ya moto wa asubuhi kwa sababu huniletea joto na utulivu na pia hunifanya nihisi nimeamka vizuri. Wakati mwingine napenda kunywa kahawa, hasa nikihitaji nguvu na umakini zaidi kwa kazi za siku. Pia napenda maziwa baridi au ya moto. Kwa sababu huniletea ladha safi na kumbukumbu za kifamilia zaidi ya hayo. Juisi ya matunda safi ni chaguo mbora. Kwa sababu hunipa vitamini na kunifanya nijisikie mwenye afya na nguvu. Kwa hivyo, kinywaji cha asubuhi kwangu siyo tu ladha. Bali ni chanzo cha nguvu, afya na furaha ya kuanza siku.

Jee, umewai jiuliza kwanini mwanga ni kama lugha ya mazigira unaoaamua hali ya moyo na umakini wetu? Mimi napendelea mwanga wa kati. Kwa sababu uniletea utulivu na faraja mbila kunichosha macho. Mwanga wakati hunifanya nihisi nipo katika mazigira ya kupumzika lakini bado ninaweza kufanya kazi kwa umakini. Wakati mwingine mwanga mkali ni muhimu, hasaa ninapoihtaji kusoma hau kufanya kazi zinazo itaji kuona kwa uwazi zaidi. Lakini mwanga wakati hunipa usawa, si mkali sana, wala hafifu sana. Na hivyo kunifanya nijisikie huru na mwenye amani. Kwa hivyo, mwanga ni naopendelea sio tu chanzo cha kuona bali ni daraja la afya ya macho na utulivu wa moyo na ufanisi wa kazi.

Umewai kujiuliza kwa nini tunda tunalolipenda mara nyingi uonyesha radha ya maisha na kumbu kumbu za furaha? Mimi napenda sana nanasi. Kwa sababu lina ratha tamu na chachu kidogo inayofanya kila kipande kiwe cha kuvutia. Nanasi uniletea hisia za ubaridi na nguvu hasaa wakati wa joto. Pia napenda maembe kwa sababu ni matamu na unikumbusha mshikamano wa kifamilia mara nyingi yakiliwa pamoja nyumbani. Wakati mungine napenda machungwa kwa sababu unipa vitamini na kunifanya nijisikie mwenye afya na nguvu. Kwa hivyo, tunda la kupendeza kwangu siyo tu ratha. Bali ni chanzo, cha afya, furaha na kumbu kumbu mzuri.

Umewahi kujiuliza kwa nini kazi mara nyingi ni kama safari na kila hatua tunayopiga huonyesha ndoto na mwelekeo wetu wa maisha. Mimi ningependa kufikia kiwango ambacho kazi yangu inaniletea mafanikio ya kitaaluma na utulivu wa kibinafsi. Lengo langu ni kujenga ujuzi thabiti, kupata nafasi ya kuchangia mawazo mapya na kusaidia wengine kupitia huduma bora. Pia napenda kufikia hatua ya kuwa na usalama, wa kifedha na uhuru, wa kupanga maisha yangu kwa sababu kazi yenye matunda huleta amani na matumaini. Zaidi ya hayo, ningependa kufikia nafasi ya uongozi au kushauri ambapo naweza kushiriki uzoefu wangu na kuwasaidia wengine kukua kwa hivyo. Kile ninachotamani kufikia katika kazi yangu si tu cheo au mshahara. Bali ni mafanikio, heshima na mchango wa maana kwa jamii.

Mahali pa ibada mara nyingi ni kama chemichemi ya utulivu na mshikamano wa kiroho. Mimi huenda mahali pa ibada kulingana na ratiba na hali ya moyo wangu. Wakati mwingine napenda kwenda mara kwa mara kwa mfano kila wiki kwa sababu ibada huniletea amani na kunisaidia kutafakari maisha yangu. Kuna wakati ninapenda kwenda mara chache, hasa wakati ninapohitaji utulivu wa kiroho au mshikamano wa kijamii. Pia, huona ibada kama nafasi ya kujifunza, kushiriki na kuunganishwa na wengine. Kwa hivyo, kwenda mahali pa ibada kwangu sio tu desturi, bali ni daraja la amani, mshikamano na matumaini ya kila siku.

Umewahi kujiuliza kwa nini msimu tunaupenda mara nyingi uonyesha hali ya moyo na ladha ya maisha tunayodhamini. Mimi napenda zaidi msimu wa masika kwa sababu mvua huleta hewa safi na mazingira ya kijani kibichi. Wakati wa masika, dunia huonekana kama imefufuka upya na kila kitu kinakuwa na uhai na matumaini. Pia napenda msimu huu kwa sababu unanifundisha uvumilivu na shukrani kwani mvua huleta chakula na baraka kwa jamii. Zaidi ya hayo, sauti ya mvua na harufu ya ardhi huleta utulivu wakiroho na nafasi ya kutafakari. Kwa hivyo, msimu wa masika kwangu sio tu hali ya hewa, mbali ni alama ya upya, mshikamano na furaha ya maisha.

Je, umewai kujiuliza kwanini mazingira mazuri ya kazi ni kama hewa safi inayowapa nguvu na matumaini kwa kila mfanya kazi? Mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo kuna ushirikiano na heshima katia wafanya kazi kwa sababu mshikamano huondoa msongo na hujenga urafiki. Pia mawasiliano ya wazi kati ya viongozi na timu husaidia kila mtu kujisikia, kusikizwa na kuthaminiwa. Mazingira bora ya kimwili kama ofisi yenye mwanga wa kutosha hewa safi na vifaa vinavyofaa huongeza afya na umakini. Zaidi ya hayo, utamaduni wa kutambua juhudi na kupongeza kazi nzuri hujenga motisha na furaha. Kwa hivyo, mazingira mazuri ya kazi siyo tu kuhusu nafasi ya ofisi. Bali ni mchanganyiko wa mshikamano heshima na mtazamo chanya unaowezesha kila mtu kustaafu.

Je? Umewahi kujiuliza kwa nini mavazi tunayochagua uonyesha utu na hali ya moyo wetu? Mimi upendelea suruali kwa sababu uniletea uhuru wa kusogea na kufanya kazi kwa uraisi bila vizuizi. Suruali unifanya nijiskie huru na tayari kwa shuguli za kila siku. Hasa ninapohitaji kutembea au kushugulika na kazi zinazohitaji nguvu. Hata hivyo, sketi pia ni nzuri kwa sababu huleta hisia za ustaharabu na uzuri wakipekee, hasa katika hafla au sherehe kwa hivyo. Mavazi haya yote mawili yana nafasi yake, lakini suruali hunipa faraja na uhuru zaidi wa kila siku, huku sketi kibaki alama ya heshima na uzuri.

Umewahi kujiuliza kwanini kushiriki picha mtandaoni ni kama kufungua dirisha la maisha yako kwa dunia nzima? Mimi huweka picha mtandaoni kwa uangalivu, hasa zile zinazo husiana na kumbukumbu nzuri kama sherehe, safari, au matukio kifamilia. Kushiriki picha huniletea furaha kwa sababu ni nahisi na shirikiana na marafiki na jamii yangu. Hata hivyo, napenda kuchagua picha zinazo heshimu faragha na usalama wangu. Ili nisijisikie nipo wazi kupita kiasi. Kwa hivyo, kuweka picha mtandaoni kwangu ni njia ya kuonyesha furaha na mshikamano, lakini pia ni nafasi ya kujifunza uwajibikaji na hekima katika maisha ya kidigitali.

Umewai kujiuliza kwanini kusoma ni kama kufungua milango ya dunia na kuandika ni kama kupanda mbegu ya mawazo yako mwenyewe? Mimi napendelea kusoma. Kwa sababu uniletea maarifa mapya na kunipanua fikra kwa kuona mitazamo ya watu wengine. Kusoma unifanya nisafiri kiakili bila kuondoka mahali niripo na uniletea hekima na msukumo wa maisha. Hata hivyo, kuandika pia ni muimu kwa sababu unipa nafasi ya kueleza mawazo yangu na kuyaifathi kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo, kusoma uniletea maarifa na msukumo, huku kuandika kukinipa uhuru wa ubunifu na kujieleza, vyote viwili ni mguzo za kujifunza na kukua.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini kazi za dharura ni kama mtihani wa utulivu na mpangilio wa mawazo? Mimi hushughulikia kazi za dharura kwa kutulia kwanza kwa sababu hofu huongeza makosa. Kisha huweka kipaumbele kwa jambo lililo muhimu zaidi na linalohitaji hatua ya haraka. Napenda kugawa kazi ndogo ndogo ili iwe rahisi kushughulikia na kuhakikisha hakuna hatua inayosahaulika. Pia huwasiliana wazi na wale wanaohusika ili kila mtu ajue kinachoendelea na mchango wake baada ya kazi kukamilika. Napenda kutafakari ili kujifunza na kuboresha mbinu kwa siku zijazo. Ni mchanganyiko wa utulivu, mpangilio na mshirikiano.

Umewahi kujiuliza kwa nini maua ni kama tabasamu la dunia yanayofungua moyo kwa furaha na amani? Ndiyo. Napenda maua kwa sababu huniletea utulivu na uzuri wa asili. Harufu yake safi na rangi zake angafu hunifanya nijisikie mwenye matumaini na furaha. Maua pia ni alama ya upendo na mshikamano, mara nyingi yakitumika kusherehekea maisha na kuonyesha shukrani. Ninapoyaangalia, nahisi kama dunia inaniambia hadithi ya upya na uzuri usiokoma. Kwa hivyo, maua kwangu siyo mapambo tu, bali ni ishara ya maisha yenye matumaini na mshikamano wa kiroho.

Umewahi kujiuliza kwa nini mambo ya dini ni kama taa inayotiongoza katika safari ya maisha? Kwangu, jambo la dini lililo muhimu zaidi ni maombi. Kwa sababu huniletea utulivu wa moyo, na kunisaidia kunganishwa na mungu. Maombi hunifundisha uvumilivu na shukrani, na hunifanya nitafakari maisha yangu kwa kina. Pia huleta mshikamano wa kijamii, kwani tunaposhirikiana katika ibada, tunajenga upendo na mshikamanisho kati ya watu. Kwa hivyo, maombi kwangu si desturi tu, mbali ni daraja, la kiroho, linalo niletea, matumaini, amani, na nguvu ya kuendelea mbele.

Umewahi kujuliza kwanini baridi kali ni kama mtiani wa uvumilivu na nafasi ya kujifunza utulivu? Wakati wa baridi kali, mimi hupenda kukaa ndani ya nyumba yenye joto Nikitumia blanketi au vazi zito kunilinda. Napenda kunywa vya moto kama chai au supu kwa sababu huniletea faraja na nguvu. Pia hujishughulisha na mambo ya kujifunza au kusoma vitabu, ili akili ibaki na shughuli hata wakati mwili unahitaji kupumzika wakati mwingine. Napenda kutumia mda huu kushirikiana na familia kwa sababu baridi kali huleta mshikamano na nafazi ya kuzungumza kwa utulivu.

Umewai kujiuliza kwanini mda waburi ni kama zawadi ndogo inayotupa nafasi ya kujenga furaha na utulivu. Mimi utumia mda wangu waburi kwa kusoma vitabu na makala. Kwa sababu unipanulia fikra na kuniletea maharifa mapya. Wakati mwingine napenda kutazama video au filamu. Hili kupata burudani na kupumzika. Pia ujishugulisha na mazoezi mandogo kama kutembea au michezo kwa sababu huniletea afya na nguvu mpya zaidi ya hayo. Napenda kutumia mdaa huu kushirikiana na familia na marafiki kwa sababu mshikamano wakijamii huniletea furaha ya kweli. Kwa hivyo, mda waburi kwangu ni nafasi ya kujifunza, kuburudika na kujenga mshikamano wa maisha.

Jee, umewai kujjuliza kwa nini kutumia muda na familia ni kama kujenga nguzo za upendo na mshikamano wa maisha? Mimi napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushiriki chakula cha pamoja kwa sababu meza ya familia uleta mazungumzo ya furaha na mshikamano. Pia napenda kutembea au kufanya shughuli ndogo za pamoja kama michezo au kutazama vilamu kwa sababu uniletea kumbukumbu nzuri na urafiki wa kweli.

Jee, umewahi kujiuliza kwanini kuenda hospitalini ni kama kuangalia afya yako ili kuwakikisha mwiri na roho vinaendelea vizuri? Mimi huenda hospitalini mara chache kwa muaka. Mara nyingi kwa ajili ya vipimo vya kawaida na kuakikisha afya yangu iko sawa. Wakati mwingine uenda kwa sababu ya chanjo au ushauri wa daktali. Asa pale napohisi dariri zisizo za kawaida. Napenda kuzingatia kinga na kujali afya mapema. Ili nisi subiri mpaka tatizo riwe kubwa. Kwa hivyo, kuenda hospitalini kwangu ni hatua ya kujenga utulivu wa afya na kuakikisha maisha yangu yanaendelea kwa nguvu na matumaini.

Umewahi kujiuliza kwa nini mda wa kulala ni kama daraja linalotupeleka kutoka uchofu wa siku hadi nguvu mpya ya kesho? Mimi hukaa hadi karibu saa nne usiku. Kwa sababu napenda kutumia mda wa jioni kutafakari na kumalizia shughuli ndogo ndogo ambazo siku haikunipa nafasi ya kufanya. Wakati mwingine hutumia mda huo kusoma, kuandika, au kuzungumza na familia. Kwa sababu usiku huleta utulivu na nafasi ya mshikamano. Hata hivyo, ninajitahidi kutozidi sana kwa sababu unajua usingizi wa kutosha ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Kukaa hadi saa nne usiku kwangu ni kama sehemu ya mpangilio wa maisha. Ambapo napata mda wa kujipanga na kujiandaa kwa siku inayofuata. Huku nikihakikisha kwamba mwili wangu bado unapata mapumziko ya kutosha. Kwa hivyo, usiku kwangu sio tu mda wa kulala. Bali nafasi ya kujenga utulivu, mshikamano na maandalizi ya kesho yenye matumaini.

Jee Umewai kujiuliza kwanini kupiga kura ni kama sauti ndogo ya mtu mmoja inaweza kubadikisha mstakabali wa taiva zima Ndiyo Kupiga kura ni jukumu la msingi la kila raia kwa sababu ni njia ya kushiriki moja kwa moja katika uongozi na maamuzi ya nchi Wakati wa uchaguzi, kura yangu ni alama ya matumaini na mwelekea wa mstakabari bora, ikionyesha imani yangu kwa viongozi na wachagua. Kupiga kura unifundisha wajibikaji na mshikamano wa jamii, kwa sababu kila kura unganisho na nyingine hili kuunda sauti ya pamoja ya wananji. Pia ninafasia kuonyesha kuamba ninajali, mustakabali wa familia, jamii na taifa langu.

Umewahi kujiuliza kwa nini kazi ni kama safari ambayo wakati mwingine huleta nguvu zaidi tukishirikiana na wakati mwingine huleta nguvu zaidi tukifanya peke yetu Mimi napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapya na nguvu ya timu. Wakati tunaposhirikiana, kila mtu huleta ujuzi wake wa kipekee na matokeo huwa bora zaidi kuliko yale ya mtu mmoja angeweza kufanikisha. Pia, kufanya kazi na wengine hunifundisha uvumilivu, mawasiliano ya wazi na mshikamano wa kijamii, mambo ambayo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo napenda kufanya kazi peke yangu, hasa pale ninapohitaji utulivu wa kutafakali au kuhitaji ubunifu wa kina bila usumbufu kufanya kazi peke yangu hunipa nafasi ya kujipanga na kuonyesha uwezo wangu binafsi. Huku kufanya kazi na wengine huleta mshikamano na matokeo ya pamoja.

Umewai kujiuliza kwanini michezo ya video ni kama daraja linalotupeleka kutoka dunia halisi hadi ulimengu wa ubunifu na changamoto mpya ndio. Napenda kucheza michezo ya video kwa sababu uniletea burudani na nafasi ya kupumzika mbaada ya siku yenye shugli nyingi. Michezo ya video unifundisha uvumilivu na umakini kwani kila hatua inaitaji mpangilio na uamuzi wa haraka. Pia, uniletea mshikamano wa kijamii asa ni napocheza na marafiki au kushirikiana mtandaoni kwa sababu tunajenga urafiki na tunashirikiana kushinda changamoto zaidi ya burudani. Michezo ya video ni hamazisha ubunifu kwa sababu inafungua milango ya kufikiria mbinu mpya na kutatua matatizo kwa jia tovauti.

Umewahi kujiuliza kwa nini kupiga picha ni kama kunasa mwanga wa muda na kuhifadhi ili ubaki hai milele? Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu ni njia ya kipekee ya kuhifadhi kumbukumbu na hisia za maisha. Kila picha ni hadithi ndogo inayosimulia tukio, furaha au hata utulivu wa mazingira. Ninapopiga picha nahisi kama ninashirikiana na asili na watu, nikihifadhi tabasamu, mandhari, mandhari au tukio ambalo huenda lisingerudi tena. Picha hunisaidia kukumbuka safari, sherehe na nyakati za familia na mara nyingi huniletea mshikamano wa kihisia ninapozitazama tena baadaye. Zaidi ya kumbukumbu, kupiga picha ni sanaa ya ubunifu kwa sababu inahitaji jicho la kuona vizuri na uzuri katika mambo madogo na kuyafanya yaonekane ya kipekee. Kwa hivyo, kupiga picha kwangu sio tu burudani, bali ni daraja la kumbukumbu, mshikamano na ubunifu unaoendelea kuishi hata baada ya muda kupita.

Umewahi kujiuliza kwa nini tabia mbaya za watu ni kama mawingu mazito yanayofunika jua la mshikamano na furaha ya kijamii? Tabia inayonikera zaidi ni ile ya ukosefu wa heshima na uaminifu kwa sababu inavunja mshikamano na kuondoa imani kati ya watu. Wakati mtu anapodharau wengine au kusema maneno ya kuumiza, hujenga ukuta wa maumivu madara ya daraja la urafiki. Vile vile, tabia ya kutojali na ubinafsi hunikera kwa sababu maisha ni safari ya pamoja na kila mmoja ana jukumu la kuchangia furaha na ustawi wa wengine. Nitapokutana na mtu asiyejali hisia au mahitaji ya wengine nahisi kama tunapoteza maana ya mshikamano wa kijamii.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini kipawa cha mtu ni kama mwanga wa ndani unaoangaza safari yake ya maisha na kumsaidia kugusa wengine? Kipawa nilichonacho ni uwezo wa kuwasiliana kwa uwazi na kwa moyo wa heshima. Jambo linalonisaidia kuunda mshikamano na kuelewa watu kwa undani. Ninapozungumza au kuandika. Nahisi kama maneno yangu yanaweza kuleta faraja, motisha, na mwanga kwa wengine. Pia ninakipawa cha kujitolea na kujifunza kwa haraka. Kwa sababu kila changamoto ninayoipata, huwa nafasi ya kujenga ujuzi mpya na kuimarisha nidhamu yangu. Zaidi ya hayo, kipawa cha ubunifu hunisaidia kuona uzuri na suluhisho katika mambo madogo, iwe ni kupitia sanaa, uandishi, au hata kutafuta njia bora za kushughulikia kazi.

Umewai kujuliza kwanini kukamilisha kazi kwa wakati ni kama kupanda mbegu kwa mpangilio sahihi ili mavuno ya baadaye yawe na utulivu na mafanikio? Mimi ukamilisha kazi kwa wakati kwa kuanza na mpangilio waratiba unaonyesha vipaumbele vyangu vya kila siku. Napenda kugawanya kazi kubwa katika vipande vidogo, vinavioweza kushugulikiwa hatua kwa hatua. Kwa sababu hii unisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kuchelewa. Pia utumia orodha ya majukumu ilikuakikisha akuna jambo linarosahaulika na kila kipengele kinapokamilika uniletea motisha ya kuendelea. Ninapokutana na changamoto chukua mda mfupi wa kupumzika ili kurudisha umakini kwa sababu najua akili yenye uturifu ufanya kazi kwa ufanisi zaidi ya hayo na penda kuwasiliana kwa uwazi na wengine iwapo kazi inausisha mshirikiano. Hili kila mtu wajue majukumu yake na muda wakuyakamirisha.

Umewai kujiuliza kwanini maji ni kama uhai unaotiririka ndani yetu ya kutupa nguvu na kutufanya tuendelee kustawi kila siku kwa kawainda. Mimi hujitaindi kunywa maji ya kutosha kila siku takriban glasi sita hadi nane kwa sababu maji ni msingi wa afya na ustawi wa mwili. Kunywa maji hunisaidia kudumisha umakini, kuondoa uchovu na kuimarisha mzunguko wa damu. Pia hunisaidia ngozi kuwa safi na mwili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. hAsaa katika mazigira yenye joto au shughuli nyingi. Wakati mwingine uongeza jusi za matunda safi au finywaji vya kitamanduni. Lakini maji safi hubaki kuwa kipaumbele cha kila siku. Ninapokunywa maji kwa mpangilio nahisi kama najenga daraja la afya na nguvu na ninapata utulivu wa kiroho kwa sababu maji hunikumbusha usafi na upya wa maisha.

Umewai kujiuliza kwanini chakula cha hasri ni kama alama ya utamanduni na mshikamano kinachotufanya tukumbuke mizizi yetu na kutuunganisha mezani. Mimi napenda kula vyote, wali na ugali. Kwa sababu kila kimoja kinaladha na maana yake ya kipekee katika maisha ya kila siku. Wali univutia kwa uraisi wake wakupikwa na uwezo wakuunganishwa na vyakula mbalimbali kama samaki, nyama au mboga na mara nyingi uleta ladha safi na kumbukumbu za starehe na hafla za kifamilia. Ugali kwa upande mwingine, ni alama ya utamanduni na mshikamano waki Afrika, unapoliwa na sukuma wiki, samaki, au nyama, uleta hisia ya kuridhika na nguvu ya mwili ninapokula Ninapokula ugali na hisi kama ninashiriki urithi wa vizazi na kuendeleza utamanduni wa jamii yangu kwa hivyo. Kwangu vyote vina thamani. Wali ni daraja la uraisi na latha ya kisasa. Uku ugali ukiwa mguzo ya utamanduni na mshikamano wa kijamii. Kula vyote kuna nipa nafasi ya kufurahia afya, latha na kumbukumbu za kifamilia na kijamii.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini hatua ya kwanza unapoanza kazi ni kama kupiga hatua ya mwanzo kwenye safari ndefu inayoweza kuamua kasi na mafanikio ya safari yote? Mimi ninapoanza kazi. Jambo la kwanza kabisa hufanya ni kupanga na kutathmini majukumu yangu ya siku hiyo. Napenda kuangalia orodha ya kazi au ratiba niliyojiwekea. Ili nijue ni kazi ipi ina umuhimu wa juu na inahitaji kuanza mara moja. Hatua hii hunisaidia kuepuka kuchanganyikiwa na kuhakikisha kwamba ninatumia muda wangu kwa ufanisi. Baada ya kupanga, kuchukua muda mfupi wa kujiandaa kiakili na kimwili kwa mfano kupumua kwa utulivu au kunywa maji ili kuanza kazi nikiwa na umakini na nguvu. Pia napenda kuhakikisha vifaa vyangu vya kazi viko tayari, iwe ni kompyuta, karatasi, au programu ninazohitaji. Kwa sababu maandalizi mazuri huondoa vikwazo vinavyoweza kuchelewesha kazi.

Umewahi kujiuliza kwa nini wanyama ni kama marafiki wakimya wanaotufundisha huruma, uvumilivu na mshikamano na asri. Mimi napenda wanyama wa aina mbalimbali. Hasaa wale wanaonyesha upole na mshikamano kama mbwa na paka. Mbwa hunivutia kwa uaminifu na furaha yao isio na mipaka. Kwani mara nyingi huonyesha upendo wa dhati na hufanya familia kujisikia salama na yenye mshikamano. Paka kwa upande mwingine, huniletea utulivu na heshima ya kipekee kwa sababu wanapenda uhuru lakini bado huonyesha upendo kwa njia ya kipekee. Pia napenda wanyama wa asili kama ndege na samaki kwa sababu huonyesha uzuri wa mazingira na hutufundisha thamani ya thamani ya uhifadhi wa mazigira. Wanyama hawa hunikumbusha kwamba maisha ni zawadi ya asili na kila kiumbe kina nafasi yake ya kipekee katika dunia.

Umewahi kujuliza kwanini kusoma maoni mtandaoni ni kama kusikiliza sauti nyingi tofauti zinazounda kwaya ya mitazamo ya kijamii, ndiyo. Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu uniletea nafasi ya kuelewa mitazamo mbalimbali kutoka kwa watu tofauti. Kila maoni ni kama dirisha ndogo lilinalo onyesha fikra hisia na uzoefu wa mtu mwingine na mara nyingi unisaidia kutafakali zaidi kuhusu manda fulani kati mwingine maoni chanya uniletea motisha na furaha Uku maoni ya kukosoa yakinifundisha uvumilivu na jinsi ya kuchungunza hoja kwa undani. Pia kusoma maoni mtandaoni unisaidia kujua mitindo ya kijamii na mawazo yanaojandiliwa sana. Chabo linalonifanya nijisikie sehemu ya jamii pana.